Ndo. Nimewai lima na pia nalima. Kulima ni shughuli nilio pata uzoefu nayo na imenifundisha mambo mengi muhimu kuhusu maisha. Nikifunza umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii na kuwa na subira kwa sababu kilimo kinahitaji mda na uangalizi kabla ya kuwa na matokeo. Kwa maana huwezi lima, sahizi na utarajie mavuno kesho, lazima ukuwe na subira na hata kama ni miezi kadhaa, mpaka mavuno yako yatakapokuwa ready kuweza kuvuna. Kupanda mazao, kuyapalilia na kuyatunza hunifanya nijiskie karibu na ardhi na mazingira asili, pia kulima hunipa hisia ya kuridhika hasa ninapoona mazao yakikua vizuri baada ya juhudi nyingi nilizozieka shambani. Ni kazi inayochosha kimwili lakini inanifundisha kuwajibika na kuthamani chakula nacho kila kila siku. Zaidi ya hayo kilimo hunifanya nitambue thamani ya ushirikiano hasa pale kazi inapofanywa pamoja na wengine. Na kwa ujumla uzoefu na wakulima umekuwa mzuri na wenye mafunzo mengi katika maisha yangu. Kwa mfano nimekuwa nikilima tangu nikuwe mdogo na tumekuwa tukilima kama timu ambapo tumekuwa tukilima pamoja na wenzangu na ambao tumelelewa pamoja na pia hadi kuenda kulima ata kwa majirani zetu. Kwa mfano tunaeza kuwa tunalima kwa rafiki yetu leo kesho twende kwa rafiki mwingine na uwa tunasaidiana kulima na iyo inakuanga mnalima na furaha na mkilima na furaha uwa mnalima sana na, hatimaye mnakuwa mmelima sana na mnakuwa mko na furaha baadaye.